Tabia ninayoipenda sana kwa wengine ni uaminifu. Kwangu uaminifu ni msingi wa mahusiano yote, iwe ni urafiki, familia au kazi. Mtu anapokuwa mwaminifu najisikia salama kuzungumza naye, kushirikia naye na hata kukosea mbeleake bila hofu ya kuhumiwa au kusalitiwa. Napokutana na mtu mwaminifu najua kuwa maneno yake yana uzito, husema anachomaanisha na humaanisha anachosema. Si mtu wa ahadi za hewa wala si wa kuvalia nyuso mbili kulingana na mazingira. Uaminifu hunifanya nione utu wa mtu, hunionyesha kuwa ana misingi imara na hadhamini faida ya haraka kuliko heshima na ukweli. Kile kinachonivutia zaidi ni kwamba, uaminifu huzaa tabia nyingine njema. Mtu mwaminifu mara mingi huwa mkweli mnyenyekevu na anayewajibika. Anapokosea anakubali. Anapofanikiwa hazifichi njia alizotumia. Hii hunifundisha pia kuwa bora zaidi. Kwa sababu uwepo wa watu wa namna hiyo, hunipa changamoto ya kuishi kwa viwango vya juu vya maadili. Pia napenda uaminifu kwa sababu hujenga imani. Bila imani mahusiano huchoka haraka, unapoaminiwa na kuamini wengine mawasiliano yanakua rahisi migogoro katika tofauti za maoni. Uaminifu huweka daraja, tunatofautiana bila kuumizana na tunakubaliana bila hila. Zaidi ya hayo, uaminifu, hunipa amani ya moyo. Najua kuwa, sihitaji kuwa na tahadhari kupita kiasi au kusoma alama fiche kila wakati. Najua nilipo amani hii hunipa nafasi ya kukua kufikiria na kuchangia kwa uhuru. Kwa mtazamo wangu hiyo ni zawadi kubwa sana katika dunia. Ni msukosuko na mashindano. Hata hivyo, ninatambua kwamba uaminifu si ukamilifu. Watu waaminifu bado hukosea, lakini tofauti ni kwamba hafichi makosa yao. Wanajifunza, wanarekebisha, na wanaendelea mbele. Hiyo, hunifanya niwaheshimu zaidi. Kwa sababu, ujasiri wa kuwa mkweli hasa unapokuwa dhaifu si jambo rahisi. Kwa kifupi, tabia nayopenda zaidi kwa wengine uaminifu kwa sababu hunijenga. Ngia imani, hunipa amani na hunisaidia kukua kama binadamu. Nathamini sana watu wanaochagua ukweli hata unapokuwa mgumu. Kwa sababu wao uhusiana kwa kweli, unathamani kuliko faida ya muda mfupi. Hiyo ndo tabia ambayo naipenda kwa watu. Maana uaminifu mara mingi hauleti utengano, unaleta upendo, unafanya watu wapendane, unafanya watu waishi kwa amani. Hufanya watu wanakua marafiki wa dhati, watu wanakaa kama wapendana, wanaishi kwa amani. Ndio maana naipenda uaminifu sana. Ndio hivo.

Ninapendelea chakula kisicho na mafuta mengi kuliko chenye mafuta. Sababu kubwa ni kwamba nathamini afya yngu na jinsi navyojisikia baada ya kula. Napokula chakula chenye mafuta mengi mara nyingi nahisi uzito mwilini kuchoka haraka au kukosa raha. Lakini chakula kisicho na mafuta hunipa mwanga mwilini na hunifanya nijisikie mchangamfu na tayari kuendelea na shughuli zangu. Napenda chakula ambacho kinaandaliwa kwa usawa, si cha kukosa ladha bali chenye kiasi sahihi cha mafuta. Kwangu, chakula kizuri si lazima kiwe kinadondoka mafuta ili kiwe kitamu. Mboga, zilizochemsha vizuri, samaki wa kuoka, nyama iliyochomwa bila mafuta mengi, wali au ugali ulopikwa kwa kiasi, yote hunipa ladha na afya kwa pamoja. Napokula chakula cha aina hii nahisi nimeutendea mwili wangu haki. Sababu nyingine inayonifanya nipende chakula kisicho na mafuta mengi ni utunzaji wa afya ya muda mrefu. Najua kuwa kula mafuta kupita kiasi kunaeza kuleta matatizo kama uzito kupita kiasi au magonjwa yanayohusiana na moyo. Kwa hiyo, napochagua chakula chenye mafuta kidogo najua nachukua hatua ya kujilinda kwa siku za usoni. Si kwa sababu nakataa raha ya chakula, bali kwa sababu nataka kuishi kwa afya na nguvu. Pia, chakula kisicho na mafuta hunifanya nidhamini ladha halisi ya chakula. Bila mafuta mengi, naweza kuonja vizuri viungo, chumvi na ladha ya asili ya chakula chenyewe. Hii hunifanya nifurahie kula polepole na kwa utulivu, badala ya kula kwa haraka, kwa sababu ya uzito au kichefuchefu kinachoweza kuja baada ya kula mafuta mengi. Hata hivyo, sitasema kwamba sikuli kabisa. Sitasema kwamba sikuli kabisa chakula chenye mafuta. Kuna nyakati maalum ambapo najiruhusu kula vyakula vya mafuta. Kama ishara ya kujipa, zawadi, au kufurahia, tukio fulani. Lakini, hata katika hali hiyo, huwa najua mipaka. Kwangu, siri ni kiasi. Sikukataa kabisa. Wa kumalizia napenda zaidi chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu hunipa afya, nguvu na amani ya mwili. Ni uchaguzi naofanya kwa kujipenda na kujijali nikijua kuwa mwili wangu inahitaji utunzaji ili niweze kuishi maisha yenye ubora na furaha. Pia nataka niishi maisha marefu, hiyo sio na hali ya kuwa na magonjwa kila wakati, sitaki kuwa naenda kwenye hospitali, leo kesho na kesho kutwa kwa ajili ya matibabu, ambayo naeza nikazuhia, mimi wenyewe kwa kutokula chakula chenye mafuta mengi.

Huwa sipendi maktabani kilasiku, lakini hujitahidi kwenda mara kadhaa kwa wiki kulingana na mahitaji yangu. Makitaba ni sehemu muhimu sana kwangu, hasa pale na pohitaji utulivu, makini na mazingira yanayo nisaidia kusoma au kufanya utafiti, bila usumbufu. Kwa kawaida naweza kwenda maktabani marambili hadi tatu kwa wiki asa wakati inaratiba ya masomo au kazi inayohitaji utafiti wakina. Ninapoenda maktabani huwa na lengo maalumu. Wenda nikahitaji kusoma vitabu fulani, kuandika kazi au kutafuta taarifa muhimu kwa ajili ya masomo yangu. Mazingira ya maktaba hunisaidia kuzingatia zaidi. Kwa sababu kuna utulivu na nizamu ambayo si rahisi kuipata mahali pengine. Ka makitabani, muda hupita bila hata mimi kutambua. Kwa sababu akili yangu huwa imejikita kwenye kile nachokifanya. Kuna nyakati ambapo najikuta nikienda maktabani marachache zaidi, hasa pale ambapo naweza kupata vitabu au taarifa mtandaoni. Teknolojia imirahisisha upatikanaji wa maharifa. Hivyo wakati mwingine nahitaji tu kompyuta au simu yangu. Hata hivyo, licha ya maendeleo hayo, bado naona thamani kubwa ya maktaba kama sehemu ya kujifunza kwa kina na kwa utulivu. Pia ninapenda maktaba kwa sababu hunipa nidhamu binafsi. Ninapokuwa pale na jihisi kuwa jibika. Kutumia mda wangu vizuri kuona watu wengine wakisoma na kufanya kazi. Kuna nipa hamasa ya kuendela kujituma. Hii hunisaidia kujenga tabia, kujifunza, mara kwa mara na kutokata tamaa kirahisi. Ingawa siendi maktabani kila siku. Ninaenda mara kwa mara kulingana na mahitaji yangu. Kwa angu, maktaba siyo tu mahali pa vitabu. Bali nisehemu ya kujijenga. Kukuza maarifa na kujiandaa kwa maisha ya badae. Ni mahali panapo nikumbusha umuhimu wa elimu. Na bidii katika kufikia malengo yangu maktaba hunifanya na tafuta vitabu mingi vitabu zilizo tumika kitambo na watu wakale ili kujua historia mingi kuliko, kutumia simu kila muda kwa hivyo maramingi najikaza na najitahidi kwenda maktaba kwa sababu nataka kujua mambo ambayo wazee wetu wakale wali waliandika kutoka kwenye akili yao kuliko kutumia simu na kompyuta yangu inanipata na enda maktabani ndio hivyo.

Mziki nausikiliza mara nyingi ni mziki wa bongo flavor. Ingawa pia husikiliza aina nyingine kulingana na hali ya moyo wangu. Bongo flavor hunivutia kwa sababu una ujumbe, unaoeleweka. Unaakisi maisha ya kila siku, mapenzi, changamoto, na matumaini ya vijana na jamii kwa ujumla. Naposikiliza najisikia kama hadithi zangu na za watu wanaonizunguka zina imbwa kupitia sauti ya wasanii. Napokuwa na furaha husikiliza nyimbo zenye midundo ya kuchangamsha na maneno yanayotoa hamasa. Mziki huniongezea nguvu na kunifanya nijisikie huru. Wakati mwingine nikiwa na marafiki au nikifanya kazi fulani. Mziki huu hunisaidia kuleta mazingira, mazuri na kuniondoa msongo wa mawazo. Midundo yake hunifanya nijisikie karibu na utamaduni wangu na kunikumbusha nilikotoka. Napokuwa na huzuni au mawazo mengi, huchagua nyimbo tulivu, zenye ujumbe wa kina. Mziki wa namna hii hunisaidia kutafakari, kujituliza na wakati mwingine kupata faraja. Kuna nyimbo ambazo, hunifanya nifikiriae pia maamuzi yangu, ndoto zangu na mwelekeo wa maisha yangu. Kwa namna hiyo, mziki kwangu si burudani tu, bali ni mshauri wa kimya. Pia, husikiliza mziki wa injili. Hasa, ninapohitaji amani ya moyo au motisha ya kiroho. Nyimbo za injili hunipa matumaini na kunikumbusha kuwa katika changamoto zote. Bado kuna nguvu ya kushikilia na kusonga mbele. Mziki huu hunijenga ndani na kunipa imani mpya. Waati mwingine husikiliza pia R&B au Afrobeat. Hasa napopumzika au napotaka kubadilisha ladha ya mziki. Aina hizi viongezea ubunifu na kunipa mtazamo mpana wa mziki kutoka tamaduni mbali mbali kwa ujumla. Mziki ninao uskiliza mara nyingi, hutegemea hali yangu ya moyo, lakini bongo flavor ndiyo unao tawala zaidi. Mziki ni sehemu ya maisha yangu, hunibrudisha, hunifariji, hunihamasisha na hunisaidia kujielewa zaidi. Kupitia mziki najiona, najitambua na najipa nguvu ya kuendelea na safari ya maisha. Kwa wakati huu nilikuwa sana nasikia mziki wa injili ambao unanifanya najiona kama narudi kwa mungu natoka kwa mambo ya. Hivyo napenda mziki wa bongo flavor, mziki wa injili na kwa wakati mwingine R&B ama Afro Beat ambayo mi napenda sana.

Kushugulikia muda wa mwisho, ni jambo linalitaji nidhamu, mpangilio na utulivu wa akili. Ninapofahamu mimi kuwa nina muda wa mwisho wa kukamilisha kazi flani, hatua ya kwanza ninaichukua ni kujitambua na kukubali hali halisi. Najua kuwa muda ni mdogo, hivyo najiepusha na hofu au msongo wa mawazo usio na faida. Badala yake, hujaribu kujituliza ili niweze kufikiria kufanisi. Bada ya hapo, hupanga kazi yangu kwa kuigawanya katika sehemu ndogondogo. Kazi kubwa inapo gawanywa huwa raisi kuisimamia na haionekani kuwa nzito sana. Hujiwekea malengo ya muda mfupi, kama vile kukamilisha sehemu moja ndani ya saa fulani. Mpangilio huu hunisaidia kutumia mda wangu vizuri na pia hunisaidia kufatilia maendeo yangu bila kuchanganikiwa. Pia ninajifunza kipaumbele. Wakati wa muda wa mwisho, najua si kila jambo lina umuhimu sawa. Huwacha au kupunguza mambo yanayoweza kusubiri na kuelekeza nguvu zangu kwenye kile kilicho cha lazima. Kila mara mimi huondoa usumbufu kama kutumia simu, kupita kiasi au shuguli zisizo za msingi, ili niweze kuzingatia kazi iliopo mbeleangu. Ingawa muda wa mwisho huja na shinikizo, mimi hujaribu kutumia kama chanzo cha motisha badala ya kikwazo. Shinikizo hilo hunifanya nijikite zaidi niwe makini na kutumia uwezo wangu wote. Mara nyingi hujigundua kuwa ninafanya kazi kwa bidii zaidi ninapokaribia mwisho. Lakini bado hujitahidi kudumisha ubora wa kile ninachofanya. Hata hivyo, ninatambua umuhimu wa kupumzika kwa kiasi. Kufanya kazi bila mapumziko, huweza kuchosha mtu akili na kupunguza ufanisi. Kwa hiyo, huchukua mapumziko mafupi ili kupumua, kunywa maji, au kunyoosha mwili. Hii hunisaidia sana kurudi kazini nikiwa na nguvu mpya na umakini zaidi. Baada ya kukamilisha kazi, huwa najithamini. Mimi hujiuliza kama ningeweza kupanga mda wangu mapema zaidi au kuboresha mbinu zangu. Tafakari hii hunisaidia kujifunza kutokana na uzoefu na kuwa bora zaidi katika kushugulikia mda wa mwisho unaofuata. Kwa kumalizia, mimi hushugulikia mda wa mwisho kwa kupanga kueka vipaumbele na kubaki mtulivu. Ingawa si rahisi kuiona nafsi yangu kwa kujijenga, kujifunza nidhamu na kuthibitisha uwezo wangu na kukabiliana na changamoto.

Ndiyo, ninahifadhi vitu vya dhamani, lakini dhamani ninayozungumzia hapa si ya pesa au mali tu, bali pia ni ya kihisia na ya kiakili. Kuna vitu ninavyohifadhi kwa uangalifu mkubwa kwa sababu vina maana ya kipekee katika maisha yangu na vinanisaidia kukumbuka nilikotoka, nilipo na ninapokwenda. Kwanza kabisa, ninahifadhi kumbu kumbu. Hizi zinaweza kuwa katika mfumo wa picha, barua, au vitu vidogo vilivyotolewa na watu wa muhimu katika maisha angu. Kila kitu kati ya hivi, hubeba hadithi yake. Ninapokishika au kukiona, hunirudisha kwenye wakati fulani wa maisha angu, nikikumbuka furaha, changamoto, au mafunzo niliopitia. Kumbu kumbu hizi ni hazina yangu kwa sababu hunijenga na kunifanya nijitambue zaidi. Pia ninahifathi maadili na msingi ya maisha. Ingawa haya hayaonekani kwa macho, ninaamini ndiyo vitu vya dhamani zaidi nilivyo navyo. Maadili kama uaminifu, heshima, bidii na uvumilivu ninayolinda kwa nguvu zote. Najitahidi kuyaishi kila siku kwa sababu ndiyo yanayonitambulisha kama mtu na kunipa mwelekeo sahii katika maisha. Bila msingi hii, hata mali nyingi zisingekuwa na maana. Kwa upande wa vitu vya kimwili, ninahifadhi baadhi ya vitu vya pekee ambavyo vina maana binafsi kwangu. Inaweza kuwa zawadi niliyopewa, kitu kinachonihusisha na familia yangu. Au kifaa kinachonisaidia kutimiza malengo yangu si vitu vingi, lakini vile ninavyoviona, ninavithamini sana. Ninavihifadhi kwa uangalifu kwa sababu vinawakilisha juhudi, upendo, au hatua muhimu katika maisha angu. Zaidi ya hayo, ninahifadhi ndoto na malengo yangu. Ingawa si vitu ninavyoweza kushikwa, ninavihifadhi moyoni na akilini kwa hazina. Ndoto zangu hunipa sababu ya kuamka kila siku na kuendelea kujituma. Ninajua kuwa kuvilinda ndoto kunahitaji nidhamu na uvumilivu, lakini ni thamani kubwa kwangu, kwa sababu ndizo zinazoelekeza maisha yangu. Pia, ninahifadhi imani na matumaini. Katika nyakati za changamoto, hivi ndivyo hunisaidia kusonga mbele. Imani hunipa nguvu ya kuamini kuwa hata mambo yanapokuwa magumu bado kuna mwanga mbele. Matumaini hunifanya nisiwe mwepesi wa kukata tamaa. Hivi vitu ni vyavthamani ambavyo siwezi kuvipoteza. Kwa kumalizia, ninahifadhi vitu vya thamani kwa uangalifu mkubwa sana. Iwe ni vya kimwili au visivyoonekana. Vitu hivyo ndivyo vinavyonifanya niwe nilivyo. Vinaniongoza katika maamuzi yangu na kunipa maana ya maisha. Thamani ya kweli kwangu haipimwi kwa bei kwa maana na mchango wake katika kujenga nafsi yangu. Napenda kuthamini na kuhifathi mambo katika maisha.

Mkate ninaoupenda zaidi ni mkate wa wagano kwa mabano (brown bread.) Ingawa pia hufurahia aina nyengine kulingana na mazingira na wakati. Ninapendelea mkate wangano kwa sababu unaladha ya asili. Hunishibisha kwa muda mrefu na pia hunifanya nijisikievizuri kiafya. Kila ninapokula mkate wa aina hii nahisi kama nimechagua kitu chenye manufaa. Sana kwa mwili wangu. Napenda mkate wangano kwa sababu unamchanganyiko mzuri walishe. Mkate huu hunipa nguvu bila kunifanya nijisikie mzito au kuchoka. Mara nyingi na upendelea wakati wa kifungua kinywa au jioni. Nikiambatanisha na chai ya maziwa au hata matunda. Ladhaa yake si kali sana, lakini inamvuto wa mto wake wapeke, unaounifanya nifurahie kwa utulivu. Hata hivyo, sipuuzi mbali mkate mweupe. Kuna nyakati ambapo mkate muupe univutia. Hasa unapokuwa moto na laini. Mkate huu hunipa hisia ya faraja na kumbukumbu za nyumbani. Hasaa ninapoukuta ukiambatana na siyagi, jamu au chai ya moto. Ingawa sisi hula mara kwa mara, bado ninauthamini kama chakula chakufurahisha. Pia, napenda mkate wa ufuta au wanafaka mchanganyiko. Kwa sababu, mkate huu huongeza ladhaa na utofauti. Mbegu za ufuta au nafaka mbalimbali hufanya mkate uwe na muonekano mzuri na ladha ya kipekee. Aina hizi hunifanya nijisikie kama ninajaribu kitu tofauti na cha kisasa. Hasaa ninapotaka kubadilisha kawaida. Zaidi ya ladha, ninapenda mkate kulingana na jinsi unavyo nifanya nijisikie. Mkate mzuri, mkate mzuri kwangu ni ule unaounipa nguvu, kunishibisha na kunifanya nijisikie huru kuendelea na shughuli zangu. Siangali tu utamu au jinsi mkate ulivyo laini, bali pia athari yake kwa mwili wangu. Athari ya mikate hizi ni nyingi sana. Kwa kumalizia, mkate ninaoupenda zaidi kama nilivyo sema mwanzo ni mkate wangano. Kwa sababu, faida zake kiafya na ladha yake ya asili imezidi athari zake. Hata hivyo, ninathamini aina nyingine za mkate kwa nyakati tofauti. Kwangu, mkate si chakula tu, bali ni sehemu ya maisha ya kila siku inayobeba ladha kumbukumbu na faraja. Tuzidi kuangalia afya yetu kwa sababu mkate wangano ndioo mkate bora.

Mazingira mazuri ya kazi ni yale ya nayonifanya ni jisikie salama, kuthaminiwa, na kuwa na motisha ya kufanya kazi yangu kwa bidii. Mazingira ya kazi, haya, huasini tu na jengo au ofisi. Bali ya nausisha sana watu, mawasiliano, uongozi, na utamaduni kwa kazi kwa jumla. Nina poingia kazi ni nikiwa na isi achanya, huwa na uwezo mkubwa kufanya kazi kwa ufanisi na kwa moyo. Kwanza kabisa, nikianza, jambo muhimu linalofanya mazingira ya kazi yawe mazuri ni mausiano mazuri kati ya wafanyi kazi. Ninapofanya kazi mahali ambapo kuna heshima, ushirikiano na msaada wapamoja na jisikia huru kushiriki mawazo yangu bila hofu. Wenzangu wanapokuwa tayari kusaidiana, kazi inakua nye pesi na hata changamoto zinapokuja, tunazikabili kwa pamoja. Mazingira kama haya hujenga umoja na kuondowa migogoro isio ya lazima. Pili, mawasiliano ya wazi na yenyeheshima ni msingi mkubwa wa mazingira mazuri ya kazi. Ninapopata maelekezo ya lio wazi, umrejesho wa kujenga na nafasi ya kuuliza au kutoa maoni na jisikia kuthaminiwa. Mawasiliano mazuri huondoa sintofahamu, hupunguza makosa na hujenga uaminifukati ya wafanyikazi na viongozi wawo. Kwangu, kusikilizwa nisehemu muhimu ya kuridhika kazini. Tatu, wongozi bora unamchango mkubwa sana. Kiongozi anayesikiliza, anayetowa muelekeo na anayethamini juhudi za wafanyikazi wake ufanya mazingira ya kazi yawe mazuri. Ni napokuwa chini ya wongozi unaonyosha haki, wazi na mfano mzuri na hamasika kufanya kazi kwa bidi zaidi. Wongozi wa aina hii unifanya nijisikia kuwa sehemu muhimu ya taasisi, si mfanyi kazi tu. Jambo lingine muhimu ni heshima na usawa kazini. Mazingira ya kazi ya napokuwa na haki, bila ubaguzi au dharau, mfanyi kazi hujisikia salama na huru. Ninapo heshimika kama binadamu na kama mfanyi kazi, huongeza kujiamini kwangu na kunifanya nitoye uwezo wangu wote. Heshima hujenga mazingira yenye amani na mshikamano. Pia, mazingira ya kimwili ya namchango wake. Sehemu ya kazi inapokuwa safi, salama, na enye vifaa vi navyofanya kazi vizuri. Kuniraisishia kutekeleza majukumu yangu. Muanga wa kutosha, hewasafi, na mpangilio mzuri ya ofisi kusaidia kupunguza uchovu na kuongeza umakini. Ingawa si jambo pekee, mazingira ya kimwili huongeza faraja kazini. Zaidi ya hayo, motisha na kutambuliwa kwa kazi nzuri ufanya mazingira ya kazi yawe bora zaidi. Ninapojua kuwa jufudizangu zinaonekana na kuthaminiwa na jisikia kueshimu na kuhamasika zaidi. Kutambuliwa hakuitaji kuwa kwa pesa peke, hata pongezi, shukrani, au maneno ya kutia moyo ya na thiri kubwa. Kwa kumalizia, mazingira mazuri ya kazi, ya najengwa na mahusiano mazuri, mawasiliano ya wazi, wongo zibora, heshima, mochisha, na usawa wa maisha.

Napendelea kufanya mazoezi ya asubui kuliko jioni. Ingawa kuna nyakati chache ambapo mimi hufanya jioni kulingana na ratiba yangu. Kufanya mazoezi ya asubui hunipa mwanzo mzuri wa siku na kunianda kimwili na kiakili kwa shugli zote zitakazofuata. Ninapoamka asubui na kufanya mazoezi na hisi mwili wangu unamka pamoja nami. Mazoezi hunisaidia kuondoa usingizi, hunipa nguvu na kuongezeka umakini. Baada ya mazoezi ya asubui, huwa najisikia mchangamfu, mwenye hamasa na tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Hali hii hunifanya niwe na mtazamo, chanya, tangu, mwanzo wa siku. Sababu ni nyingine inayonifanya nipende mazoezi ya asubui ni nidhamu. Asubui mara nyingi huwa na usumbufu mdogo ukilinganisha na jioni. Napofanya mazoezi mapema. Najua kuwa tayari nimetimiza jukumu muhimu kabla ya shuguli nyingine kunichukua. Hii hunisaidia kudumisha ratiba na kuepuka visingizio vinaweweza kujitokeza badaye. Pia mazoezi ya asubui hunisaidia kuthibiti msongo wa mawazo. Kufanya mazoezi mapema, hunipa utulivu wa akili na hunisaidia kuanza siku nikiwa mtulivu. Ninapokutana na changamoto kazini, au katika maisha ya kila siku, huwa tayari nina nguvu na kukabiliana nazo kwa sababu nilianza siku vizuri. Hata hivyo, sito puuza mazoezi ya jioni. Kuna nyakati ambazo, mazoezi ya jioni hunisaidia kwachilia uchovu wa siku nzima. Baada ya kazi, kufanya mazoezi hunisaidia kupunguza mawazo, kuondoa mkazo na kupumzisha akili. Pia hunisaidia kulala vizuri. Maramingi, mazoezi ya jioni hufanya nitulie na nisaidia sana kuangalia jinsi siku ilivyokuwa. Nikimalizia, ingawa mtu anaweza kufanya mazoezi, asubui au jioni. Mimi sana sana napendelea mazoezi ya asubui. Ingawa pia naweza kufanya mazoezi jioni mara kwa mara, asubui ndio ninayoipendelea zaidi. Mazoezi ya asubui hunipa nidhamu, nguvu na mwanzo mzuri wa siku. Mazoezi siyo tu kuhusu afya mwili, bali pia ni njia ya kujijali, kujiheshimu na kujianda kwa maisha ya kila siku kwa mtazamo chanya. Tupendele mazoezi. Mazoezi yana manufa mazuri sana kwenye mwili. Mazoezi yanafanya mtu atulia, yanafanya mtu awe na mwili nzuri. Mazwezi pia yanatuliza. Tuangalie umuhimu wa mazoezi na tupendele mazoezi katika maisha yetu. Mazoezi ni ya maana na tuendele kuzidi kufanya mazoezi.

Kuna uzoefu mmoja wa kushangaza ambao umeacha alama kubwa katika maisha yangu. Si kwa sababu ulikuwa wa ajabu kupita kiasi, bali kwa sababu ulinibadilisha namna ninavyoangalia maisha. Uzoefu huu ulitokea wakati ambapo, sikutarajia kabisa, na ndiyo maana ulikuwa wa kipekee na wa kukumbukwa zaidi. Ilikuwa kipindi ambacho, nilikuwa napitia changamoto nyingi, kiakili, kihisia, na hata kimazingira. Nilikuwa na maswali mengi kuhusu mwelekeo wa maisha, na sikuwa na uhakika kama nilichokuwa nikifanya, kilikuwa sahihi. Siku moja, nilipata fursa ya kusafiri pekeyangu, kuenda sihemu ambayo, sikuwai nimefika kabla. Safari hii haikuwa na mpango mkubwa bali ilikuwa kama njia ya kutafuta utulivu na wanafsi. Nilipofika pale, nilijikuta katika mazingira ya utulivu mkubwa mbali na kelele za kawaida za maisha. Kilichonishangaza zaidi ni jinsi nilivyohisi amani ya ndani ambayo sikuwa nimewai kuipata hapo awali. Kukaa peke yangu, nikitafakari, kulinifanya nijitazame kwa undani zaidi. Nilianza kutambua mambo mengi kuhusu mimi mwenyewe, nguvu zangu, udhaifu wangu na malengo yangu ya kweli. Uzoefu huu ulinishangaza. Kwa sababu sikutarajia upweke uwe tiba, nilikuwa nimezoea kufikiri kuwa majibu ya matatizo yangu yangepatikana kupitia watu wengine au mazingira yenye msisimko. Lakini safari ile ilinifundisha kuwa wakati mwingine kujitenga kidogo na dunia kunakupa nafasi ya kujiskia na kujielewa zaidi. Ilikuwa kama mazungumzo ya kimya kati yangu na nafsi yangu. Kitu kingine cha kushangaza ni jinsi nilivyopata uamuzi wa ghafla lakini dhabiti kuhusu mwelekeo wa maisha angu. Bila shinikizo, bila kelele, niligundua kile nilichokuwa nataka kwa dhati. Nilijifunza kuwa sikuhitaji majibu ya kila mtu nilijitaji kusikiliza sauti yangu ya ndani. Huo ulikua wakati wa mwanga na hadi leo bado ninaishi kwa msingi niliojiwekea wakati huo. Pia uzoefu huu ulinifundisha thamani ya maisha. Nilijifunza kufurahia wakati niliokuwapo bila kujilaumu kwa yaliopita au kuogopa yajayo. Hisia hiyo ya kuishi sasa ilikuwa ya kushangaza na yenye kuponya nilijiskia huru, mwepesi na mwenye shukrani. Baada ya kurudi, watu wengi hawakuona mabadiliko ya haraka. Lakini ndani yangu kulikuwa na tofauti kubwa. Nilikuwa mtulivu zaidi, mwenye mwelekeo na mwenye kujiamini. Uzoefu huu ulinishangaza kwa sababu haukua tukio kubwa au la hatari. Bali ulikuwa tukio la ndani lililosababisha, lililobadilisha namna ninavyofikiria na kuishi. Kwa kumalizia, uzoefu wa kushangaza zaidi niliowai kupata ni ule wa kujitenga kidogo na dunia na kujikuta mwenyewe. Ulinifundisha kuwa wakati mwengine, mambo madogo na ya kimya ndiyo hubeba badiliko makubwa katika maisha. Ni uzoefu, ninaobeba moyoni na unaoendelea kuniongoza kila siku.

Chakula chakigeni nilichowai kujaribu na ambacho kiliniacha na uzoefu wakipekee ni pizza. Pamoja na vyakula vingine vichache vya nje. Kabla ya kukijaribu kwa mara ya kwanza, nilikuwa na kisikia tu kupitia kwa watu wengine au kukiona kwenye matangazo. Lakini siku jua kabisa ladha yake ingekuwaje. Ilikuwa ni safari ya ladha mpya ambayo ilinifundisha kuthamini utofauti wa vyakula kutoka tamaduni tofauti. Mara ya kwanza kuonja pizza, nilishangazwa na mchanganyiko wa ladha. Kulikuwa na mkate laini, jibini lililoyeyuka na vyungo tofauti vilivyowekwa juu yake. Ladha hiyo haikuwa kama chakula nilichozoea nyumbani, lakini haikuwa mbaya. Ilikuwa tofauti na tofauti hiyo ilinifanya niwe na hamu ya kuonja tena na tena na tena. Nilijikuta nikifikiria jinsi watu watamaduni nyingine wanavyofurahia chakula hicho kama sehemu ya maisha yao ya kila siku. Baadaye, nilijaribu pia burger. Hiki kilikuwa chakula kilichonipa uzoefu mwingine wa kushangaza. Mchanganyiko wa mkate, nyama, mboga, na sosi ulikuwa na ladha nzito kuliko chakula nilicho zoea. Ingawa si kuweza kukila mara kwa mara, kilinifundisha kuwa vyakula vyakigeni, mara nyingi huwa na mtindo wake, wa maandalizi na ulaji. Unao tofautiana na vyakula vya asili vya nyumbani. Pia, niliwahi kujaribu tambi kwa mabano pasta. Hiki kilikuwa chakula chenye muonekano rahisi, lakini chenye ladha iliotegemea sana vyungo vili vyotumika. Nilipendezwa na jinsi kina vyowezwa kupikwa kwa njia, tofauti, nyingi. Wakati mwingine kikawa nyepesi, wakati mwingine kikawa kizito kulingana na sosi. Hii ilinifanya nitambue kuwa hata chakula kimoja kinaeza kuwa na sura nyingi kulingana na tamaduni na upishi. Kilichonivutia zaidi kuhusu kujaribu vyakula hivi vya kigeni ni uzoefu wa kujifunza. Haikuwa tu swala la kula bali ilikuwa njia ya kufungua akili yangu kwa tamaduni nyingine. Nilijifunza kuwa chakula nisehemu ya utambulisho wa watu, historia yao na mitindo ya maisha. Kila ladha mpya ilinipa heshima zaidi kwa tofauti zilizopo duniani. Hata hivyo, sivyakula vyote vya kigeni vilinivutia sana. Baadhi vilikuwa vizito sana au vilikuwa na ladha ambayo sikuizoea haraka. Lakini hata katika hilo, nilijifunza kuwa kujaribu kitu kipya ni hatua ya ujasiri na ukuaji. Si lazima upende kila kitu, lakini ni muhimu kuwa tayari kujaribu. Kwa kumalizia, kujaribu chakula chakigeni kama pizza, burger na tambi kulikuwa uzoefu wa kujifunza na kushangaza. Kuli nifundisha kuthamini utofauti wa ladha, utamaduni na mtazamo wa maisha ya watu wengine. Niuzoefu ulionionyesha kuwa.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa na uzoefu huo ulikuwa wa kipekee na wa kufungua fikra zangu. Kabla ya kuenda mara ya kwanza, nilikuwa na mtazamo wa kawaida kuhusu sanaa. Niliona kama ni kitu cha kuangalia tu, lakini baada ya kushuhudia maonyesho ya sanaa ana kwa ana, niligundua kuwa sanaa ni lugha inayozungumza, moja kwa moja na hisia na mawazo ya mtu. Nilipoingia kwenye ukumbi wa maonyesho kilichonivutia kwanza ni ukimya wenye maana. Kila mtu alikuwa akitazama kazi za sana kwa umakini. Kana kwamba kila mchoro au sanamu ilikuwa na ujumbe wake binafsi. Nilijikuta nikitembea pole pole. Nikichunguza rangi, maumbo na mbinu zilizotumika baadhi ya kazi zilinivutia mara mmoja, nyingine zilinifanya nitafakari kwa muda, kwa muda mrefu nikijiuliza msanii alikuwa anajaribu kusema nini. Kitu kilicho nishangaza zaidi, ni jinsi sanaa ilivyo nifanya nijisikie. Kulikuwa na kazi zilizonipa furaha, zingine huzuni, na zingine zilinifanya nitafakari kuhusu maisha, jamii, na hata mi mwenyewe. Nilielewa kuwa sanaa si lazima iwekwe ili iwe nzuri kwa kila mtu. Inaweza kuwa ngumu ya kutatanisha na hata ya kuumiza kihisia lakini bado ikawa na maana. Pia, maonyesho ya sanaa yalinifundisha kuthamini ubunifu wa binadamu. Niliona jinsi msanii anavyoweza kutumia rangi chache, chuma, mbao, au hata vitu vilivyotupwa kuwasilisha ujumbe mzito. Hili ilinifanya nitambue kuwa, ubunifu hauna mipaka na kwamba kila mtu ana njia yake ya kujieleza. Zaidi ya hayo, uzoefu huo ulinipa na fasi ya kujifunza tamaduni na mitazamo tofauti. Baadhi ya kazi za sanaa zilinionyesha historia, mila au changamoto za jamii fulani. Kupitia sanaa niliweza kuelewa hisia na mawazo ya watu wengine bila wao kusema neno hata moja. Hilo lilinifanya niheshimu zaidi utofauti wa binadamu. Baada ya kutoka kwenye maonyesho, nilijikuta nikiendelea kuwaza kuhusu yale niliyoyaona. Kazi za sanaa zilikaa akilini mwangu na kunifanya niangalie vitu vya kawaida kwa macho tufauti. Nilianza kuona sanaa hata katika maisha yangu ya kila siku, katika majengo, mavazi na hata mazingira yanayonizunguka. Kwa kumalizia, kuenda maonyesho ya sanaa kulikuwa uzoefu wa thamani kubwa sana kwangu na katika maisha yangu. Kulinifundisha kutazama kwa kina, kuhisi kwa uhuru na kuthamini ubunifu wa binadamu. Ni uzoefu ambao ningependa kuurudia tena na tena na tena kwa sababu kila safari ya sanaa hunipa mtazamo mpya, wa dunia na wa nafsi yangu mwenyewe. Tuwaeshimu wanasanaa wote maana wanafanya kazi nzuri.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole hasa katika vifaa vya kisasa kama simu au mifumo mingine ya kidigitali. Mfumo huu umekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Kwa sababu unarahisisha matumizi ya vifaa huku ukihakikisha usalama wa taarifa zangu binafsi. Kwa mtazamo wangu, ni njia ya kisasa inayochanganya urahisi na ulinzi. Kwa sababu kubwa inayonifanya nipende kutumia mfumo huu wa vidole ni urahisi wake. Badala ya kukumbuka neno siri, refu au mchanganyika wa herufi na namba, ninahitaji tu kuweka kidole changu kwenye kifaa. Hii hunisaidia kuokoa muda. Hasa ninapohitaji kufungua simu au programu mara nyingi kwa siku. Niharaka, rahisi na haina usumbufu. Pia, mfumo wa vidole hunipa imani ya usalama. Najua kuwa alama za vidole nizakipekee kwa kila mtu. Hivyo, nivigumu kuwa mtu mwengini kutumia kifaa changu bila idhini yangu. Hii hunifanya nijisikie salama zaidi. Hasaa ninapohifadhi taarifa muhimu kama ujumbe binafsi, picha, au taarifa za kifedha. Ingawa hakuna mfumo ulio kamilifu, mfumo wa vidole hunipa ulinzi waziada. Hata hivyo, uzoefu wangu pia umenifundisha kuwa mfumo huu unachangamoto zake. Wakati mwingine, kidole kinapokuwa na maji, uchafu au jeraha, mfumo unaweza kushindwa kunitambua. Katika hali kama hizo, nalazimika kutumia neno siri au njia nyingine ya usalama. Hii hunikumbusha kuwa teknolojia ni msaada, lakini bado inahitaji mbadala. Licha ya changamoto hizo ndogo ndogo, ninaona kuwa mfumo wa vidole ni ishara ya maendeleo ya teknolojia. Unanionyesha jinsi sayansi inavyotumiwa kuboresha maisha ya kila siku. Pia, hunifanya nitambue umuhimu wa kulinda taarifa zangu binafsi katika dunia ya kijiditali. Ambapo, faragha ni jambo la msingi. Kwa ujumla, kutumia mfumo wa usalama wa vidole kumenifundisha kuchanganya urahisi na uwajibikaji. Najua kuwa ninawajibu wa kutumia teknolojia hii kwa busara kama vile kulinda kifaa changu na kuwa makini na taarifa ni nazohifadhi. Mfumo huu si tu wa kufungua kifaa bali nisehemu ya utunzaji wa maisha yangu ya kidigitalui. Kwa kumalizia, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu unanipa urahisi, kasi na kiwango kizuri cha usalama. Ni teknolojia niliyo ikubali kama sehemu ya maisha yangu ya kisasa na inanisaidia kuishi kwa ufanisi na kwa amani ya akili. Tusipuuze mifumo za usalama zingine lakini kwangu nafurahia na kupendelea mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu naipenda.

Kuna mambo mengi ninayo ya penda kuhusu shirika langu na mambo hayo ndio yanayo nifanya nijisikie fahari kuwa sehemu yake. Kwanza kabisa inapenda mazingira ya kazi yaliopo ndani ya shirika langu. Mazingira haya yamejengwa ju ya heshima, ushirikiano na mawasiliano mazuri. Ninapo fika kazini najisikia huru kufanya kazi bila hofu kwa sababu najua mawazo yangu yanasikizwa na yana heshimiwa. Jambo lingine ninalo lipenda sana ushirikiano kati ya wafanya kazi. Shirika langu linahamasisha kufanya kazi kama timu, si kila mtu kivyake. Wafanyi kazi wenzangu wako tayari kusaidiana, kushirikishana maarifa na kutiana moyo. Hali hii hunifanya nijisikie kuwa si pekee yangu, bali nisehemu ya familia kubwa inayofanya kazi kwa lengo moja. Pia, napenda uongozi wa shirika langu. Viongozi wetu huonyesha mfano mzuri kwa vitendo si maneno tu. Wanatoa mwelekeo ulio wazi, wanahimiza uazi, na wako tayari kusikiliza changamoto au mapendekezo kutoka kwa wafanyi kazi. Uongozi wa aina hii hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidi kwa sababu najua juhudi zangu zinaonekana na kudhaminiwa. Shirika langu pia linadhamini maendeleo ya wafanyi kazi. Napenda jinsi linavyo toa fursa za kujifunza, kupata mafunzo na kukuza ujuzi. Kupitia fursa hizi najisikia nakuwa kitaluma na kibinafsi. Shirika linapo nisaidia kukuwa, hunifanya nijitole zaidi na kuwa mwaminifu kwa malengo yake. Jambo jingine ninalo lipenda ni maadili na malengo ya shirika. Shirika langu linamwelekeo ulio wazi na linajitahidi kutoa mchango, chanya kwa jamii au sekta husika. Kufanya kazi mahali penye maadili hunipa maana ya kazi yangu. Najua kuwa nacho kifanya kina dhamani zaidi ya kupata mshahara. Zaidi ya hayo napenda utamaduni wa kutambua na kudhamini kazi zangu nzuri. Shirika linapotoa pongezi, shukrani au hata motisha ndogo. Hunifanya nijisikie kudhaminiwa. Hii huongeza ari ya kufanya kazi kwa juhudi zaidi na kudumisha viwango bora vya utendaji. Kwa kumalizia, napenda shirika langu kwa sababu kina nipa mazingira mazuri ya kazi, ushirikiano, uongozi bora na fursa za kukua. Shirika hili hunifanya nijisikie kuwa na dhamani, kuwa na mwelekeo na kuwa sehemu ya kitu kikubwa kinacholenga mafanikio ya pamoja. Ninalolipenda ni madili pia na malengo ya shirika, wazi na upendo ulio ndani ya watu unao shirikiana nao kwenye kazi yangu. Napenda pia jinsi wanavyo, wanavyo husiana na kila kitu ambacho wanafanya kwenye kazi zao.

Siendi hospitali mara nyingi kwa mwaka ispokuwa inapokuwa lazima. Kwa kawaida, ninaweza kuenda hospitalini mara moja hadi mbili kwa mwaka hasa kwa ajili ya uchunguzi wa kawaida wa afya au pale napohisi kuwa mabadiliko yasiyo ya kawaida mwilini. Kwaangu, kuenda hospitalini si ishara ya udhaifu, bali ni hatua ya busara ya kujitunza na kuzingatia afya yangu mapema. Mara nyingi napokwenda hospitalini, huwa ni kwa lengo la kupima afya kwa jumla. Vipimo vya kawaida hunisaidia kujua hali ya mwili wangu, hata pale ambapo sina dalili za ugonjwa. Ninaamini kuwa kujua hali ya afya mapema hunipa nafasi ya kuchukua hatua za kinga kabla tatizo halijakuwa kubwa. Hii hunipa amani ya moyo na huniondoa hofu zisizo za lazima. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo hulazimika kuenda hospitalini zaidi ya mara hizo. Hasa ninapougua ghafla au kupata maumivu makali. Katika hali kama hizi, huona kuenda hospitalini kama jambo la lazima na la msingi. Nimejifunza kuwa kupuuza dalili za ugonjwa au kujitibu bila ushauri wa kitaalam kunaweza kuleta madhara makubwa zaidi. Kwa hivyo, ninapo hisi mwili wangu hauko sawa huchukua hatua ya haraka. Pia najitahidi kujikinga na magonjwa ili kupunguza safari za hospitalini nazingatia ulaji bora wa chakula, kufanya mazoezi mara kwa mara, kunywa maji ya kutosha na kupata mapumziko ya kutosha. Tabia hizi hunisaidia kuwa na kinga nzuri ya mwili na kupunguza uwezekano wa kuugua mara kwa mara. Ingawa si rahisi kila wakati, hujitahidi kudumisha mtindo mzuri wa maisha. Zaidi ya hayo nathamini ushauri wa wataqlamu wa afya. Napopewa maelekezo na daktari au muuguzi, hujitahidi kuyafuata kwa makini. Hii hunisaidia kupona vizuri na kuepuka kurudi wa hospitalini kwa tatizo lile lile. Pia hunifanya nijifunze zaidi kuhusu mwili wangu na namna ya kuutunza. Ninapoenda hospitalini nimejifunza pia kuwa na mtazamo chanya, badala ya kuogopa au kuchukulia katika adhabu naiona hospitali kama sehemu ya msaada na matumaini. Watalam wa afya wapo kusaidia na huduma wanazotoa ni kwa ajili ya ustawi wangu. Kwa kumalizia, naenda hospitalini mara chache kwa mwaka kama mara mbili lakini huwa tayari kuenda inapohitajika. Ninaamini kuwa afya ni msingi wa maisha bora na kuitunza kwa makini. Ikiwemo kuenda hospitali kwa wakati sahii ni ishara ya kujipenda na kuwajibika kwa maisha yangu. Mtazamo huu hunisaidia kupunguza hofu na msongo wa mawazo naweza kuja na maswala ya afya. Kwa hivo mara mingi hupenda kuenda hospitali ili kuchunguza hali yangu ya maisha.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni siku ya kuzaliwa. Ninapenda sherehe hii kwa sababu situ siku yangu ya furaha, bali ni siku ya kutafakari, kushukuru na kujitambua upya. Siku ya kuzaliwa hunipa nafasi ya kusimama kidogo. Kuangalia safari niliyopitia na kuthamini uhai niliopata. Ninapo athimisha siku yangu ya kuzaliwa hujisikia wapeke kwa sababu ni siku inayohusu mimi binafsi. Si lazima iwe shereje kubwa au ya gharama, bali iwe yenye maana. Wakati mwingine, hata kukaa kimya na watu wachache wakaribu hunitosha. Inathamini zaidi ujumbe wa heri, upendo na ukumbusho kuwa, bado kuna watu wanao nijali na kunitjhamini. Sababu nyingine inayonifanya nipende siku ya kuzaliwa ni kwa sababu hunikumbusha thamani ya muda. Kila mwaka unapoongezeka, hunifanya nitambue kuwa, maisha ni safari yenye hatua. Hunikumbusha ndoto nilizo kuwa nazo, malengo niliyofikia na yale bado ninayofuatilia. Ni siku inayonifanya nijithamini bila shinikizo kwa utulivu na uaaminifu kwa nafsi yangu. Pia napenda siku ya kuzaliwa kwa sababu hunipa nafasi ya kushukuru. Nashukuru kwa afya, kwa uzoefu, kwa changamoto, zilizo nijenga na kwa watu walio kuwa nami katika nyakati nzuri na ngumu. Sherehe hii hunikumbusha kuwa ata mambo madogo yana sababu ya kusherehekewa. Ikiwa nipamoja na uwepo wangu duniani. Zaidi ya hayo, siku ya kuzaliwa hunipa motisha mpya. Ninapofunga mwaka moja wa maisha hujipa ahadi mpya. Hujiuliza, nitafanya nini tofauti, nitakuwa vipi, nitawagusa vipi wengine kwa njia chanya. Maswali haya hunisaidia kuanza mwaka mpya wa maisha nikiwa na mwelekeo na dhamira. Ingawa napenda pia sherehe nyingine kama sikuku za kitaifa au za kidini kwa sababu huleta umoja na furaha ya pamoja. Siku ya kuzaliwa inanafasi ya peke moyoni mwangu. Nisherhe inayoni kumbusha kuwa maisha yangu yanathamani na kwamba kila siku ni zawadi. Kwa kumalizia, sherhe ninayoipenda zaidi ni siku ya kuzaliwa kwa sababu hunipa furaha, tafakari, shkurani na matumaini mapya. Si sherehe ya kelele tu, bali ni sherehe ya maana, ya nafsi, na ya kuendelea kuthamini zaidi ya maisha yangu. Napenda sherehe zingine pia kama sherehe za kutembea na kushirikia na watu walio mahali mbali mbali, kote na kutangamana nao kwa kila ambacho wanafanya.

Mimi ni mtu wa ubunifu, ingawa ubunifu wangu haujitokezi kwa namna moja au tu kwa njia ya wazi kila wakati. Ubunifu kwangu si lazima iwe kuchora, kuimba au kubuni vitu vikubwa. Ni uwezo wa kufikiri kwa njia tofauti, kutafuta suluhisho na kuleta mtazamo mpya katika mambo ya kawaida ya maisha. Napo kutana na changamoto, mara nyingi hujaribu kufikiri zaidi ya njia moja ya kuitatua. Badala ya kukata tamaa haraka, hujiuliza, ninaweza kufanya nini tofauti. Mutazamo huu hunifanya nitumie ubunifu wangu katika maamuzi ya kila siku. Iwe ni kazini, shuleni, au katika maisha ya binafsi. Hapo ndipo napotambua kuwa ubunifu hauko mbali, bali uko katika namna navyo fikiri. Pia ubunifu wangu hujitokeza katika namna ni navyo jieleza. Ninaweza kutumia maneno, mawazo au hata vitendo kuwasilisha hisia na mitazamo yangu. Wakati mwingine, kuandika au kuzungumuza, hunisaidia kupanga mawazo yangu kwa njia ya kipekee. Hii hunifanya nijisikie huru na mwenye uwezo wa kueleza nafsi yangu bila hofu. Zaidi ya hayo, napenda kujifunza mambo mapya na kujaribu vitu vipya na mbalimbali. Hii ni sehemu ya ubunifu wangu, kwa sababu hunifungua akili na kunionyesha uwezekano tofauti. Na jifunza kutoka kwa wengine au kutoka mazingira mapya, kuunganisha maarifa, haya na uzoefu wangu, mwenyewe ili kuunda mawazo mapya. Ubunifu kwa mtazamo wangu, hukua pale mtu anapokuwa tayari kujifunza na kubadilika. Hata hivyo, natambua kuwa kuna nyakati ambapo, ubunifu wangu hauonekani sana. Hasa napokuwa nimechoka, au nimezongwa na majukumu mengi na mawazo. Lakini, hata katika nyakati hizo, bado na amini kuwa ubunifu upo ndani yangu unasubiri nafasi na utulivu ili ujitokeze. Hii hunifanya nijifunze kujipa muda wa kupumzika na kutafakari. Kwa kumalizia, mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu nafikiri kwa njia tofauti. Napenda kujifunza na najitahidi kuleta maana mpya katika mambo ya kawaida. Ubunifu wangu si wa kelele bali ni wa ndani unaonisaidia kukua, kutatua changamoto, kujieleza kwa uhalisia na kufikiria mambo kwa mfumo mbali mbali ambao unaeza saidia kuitatua na kuleta suluhisho katika mambo yangu.

Kuwatia moyo wenzangu ni jambo ninalolichukulia kwa uzito mkubwa kwa sababu naamini kila mtu anahitaji kutiwa moyo wakati fulani maishani. Najua kuwa maneno madogo au vitendo rahisi vinaweza kuwa na athari kubwa sana kwa mtu mwingine. Kwa hiyo, hujitahidi kuwa mtu anayetoa nguvu chanya na matumaini kwa wale wanaonizunguka. Kwanza kabisa, watia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza kwa makini. Napompa mtu nafasi ya kuzungumuza bila kumkatiza au kumuhukumu, hujiona anathaminiwa. Wakati mwingine, mtu haitaji suluhisho, bali anahitaji mtu wa kumusikiliza. Kusikiliza kwangu huwapa wenzangu faraja na kuwafanya wajisikie kuwa hawako pekee yao katika changamoto zao. Pili huwatia moyo kwa maneno ya kutia moyo na ya kujenga. Ninapo waona wakijitahidi au wakipitia wakati mgumu hujaribu kuwapa maneno yanayowakumbusha uwezo wao na ku na nguvu walizonazo. Huwaambia kuwa ninaamini wanaweza na kwamba kushindwa si mwisho wa safari. Maneno haya hata yakionekana madogo maranyingi huongeza kujiamini na hamasa. Pia, huwatia moyo kwa kutambua na kuthamini juhudi zao. Napo mwona mtu akifanya kazi kwa bidii au akipiga hatua. Hujitahidi kusema hongera. Au amefanya vizuri, kutambuliwa kwa juhudi humfanya mtu ajisikie kuona dhamani ya kazi yake na kumtia nguvu ya kuendelea mbele. Zaidi ya hayo, huwatia moyo wenzangu kwa kuonyesha mfano mzuri. Najua kuwa vitendo huzungumuza zaidi kuliko maneno. Napojitahidi kufanya kazi kwa bidii, kuwa mwaminifu na kutokata tamaa katika changamoto. Huamini kuwa, wenzangu wanaweza kupata hamasa kupitia mwenendo wangu. Kwa chanya kwa katika hali ngumu kuwasaidia kuona kuwa inaezekana kushinda vikwazo. Pia hujaribu kutoa msaada wa vitendo pale inapowezekana. Ikiwa mtu anakazi nyingi, au anapitia changamoto fulani, hujitolea kusaidia kadri ya uwezo wangu. Msaada huu unaonyesha kuwa nawajali kwa dhati, si kwa maneno tu. Maranyingi msaada mdogo unaweza kumfanya mtu apumue na kupata nguvu mpya. Pia huwatia moyo kwa kuwahimiza, kujiamini na kujidhamini. Huambia wenzangu kuwa wao ni wamuhimu na wanamchango wapekee. Huwahimiza wasijilinganisha kupitia kiasi na wengine. Bali waangalie safari yao binafsi. Hii huwasaidia kujiona kwa jicho chanya na kuendelea kujikubali. Kwa kumalizia kuwatia moyo wenzangu ni kupitia kusikiliza, kuzungumuza maneno ya kutia moyo, kujitambua, kuonyesha mfano mzuri na kutoa msaada wa dhati. Na amini kuwa dunia inakuwa mahali, pazuri zaidi, tunapo inuwana badala ya kushindana.

Mojawapo ya kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya na ambacho bado kinakaa moyoni mwangu ni kumsaidia mtu aliyekuwa katika hali ya shida bila kutarajia malipo yoyote. Kitendo hiki kilinifundisha maana halisi ya ubinadamu huruma na kushirikiana. Siku moja nilikutana na mtu ambaye alikuwa amepitia changamoto kubwa katika maisha yake. Alikuwa amechanganyikiwa mwenye huzuni na hakuwa na mtu wa karibu wa kumsaidia. Badala ya kupuuza hali yake niliamua kusimama na kumsikiliza. Nilimpa muda wangu mtu huyo nikamskiliza kwa makini. Na nikamruhusu aeleze hisia na matatizo yake bila kumhukumu. Hilo peke yake lilimpa faraja kubwa. Baada ya kumsikiliza, niliamua kuchukua hatua zaidi ya maneno. Nilimsaidia kwa kile nilichokuwa nacho. Iwe ni kumshauri, kumwelekeza, mahali pa kupata msaada, au kumsaidia kwa mahitaji ya msingi. Ingawa, msaada wangu haukua mkubwa sana kwake ulikuwa na maana kubwa. Niliona jinsi uso wake ulivyobadilika kutoka huzuni kuenda matumaini. Kitendo hiki, cha wema kilinifundisha kuwa kusaidia mtu hakuhitaji utajiri au mamlaka makubwa. Wakati mwingine moyo wa kujali na nia njema vinatosha. Nilijifunza kuwa hata kitendo kidogo kinachoweza kubadili siku ya mtu au hata mwelekeo wa maisha yake. Hilo lilinifanya nitambue thamani ya kuwa mtu wa kujali wengine. Pia kitendo hiki kilinijenga binafsi. Nilihisi furaha ya ndani na amani ya moyo ambayo haiwezi kupimwa kwa vitu ya kimwili. Nilijifunza kuwa kutoa huleta baraka. Si lazima za mali, bali za kiroho na kihisia. Tangu wakati huu, nimekuwa nikijitahidi kufanya matendo mema. Hata yale madogo, kila ninapopata nafasi. Zaidi ya hayo, kitendo hicho kilinifanya nitambue kuwa. Wema huambukiza. Niliposaidia mtu mmoja, niliona jinsi alivyopata nguvu ya kuendelea na hata kuwasaidia wengine baadaye. Hii ilinipa matumaini kuwa matendo mema yana mnyororo usioonekana, lakini wenye athari kubwa. Kwa kumalizia, kitendo cha wema nilichowahi kufanya kilikuwa kumsaidia mtu aliyekuwa katika shida kwa dhati na kwa upendo. Ingawa kilionekana kuwa kidogo kiliniachia funzo kubwa kuwa binadamu mwema ni zawadi kubwa unayoweza kutoa na mara nyingi ndiyo zawadi inayokurudia kwa njia isiyotarajiwa.